Mimi nakuanga mostly active masaa jioni na usiku. Asubui sikuangi na energy mingi vile. Lakini as the day goes towards jioni kutoka saa kumi adi midnight saa sita io ndo wakati nasikianga niko most active kwa maisha yangu. Na io ndo wakati nafeel niko most energetic. Ile kazi mingi naweza kufianya around io time. Lakini mchana naweza kufanya kazi kidogo sana. Nakuwa easily distracted. Ikifika jioni napata naweza kukoncentrate zaidi kuliko mchana.

Kwa ya kazi tunachukulia kulingana na zile instructions ziko kazi yangu mostly ni ya ku vitu za ya digital hiyo ni kumaanisha mabadiliko lazima ifanyike kila wakati kama most recently hile mabadiliko imefanyika kazini ni ya AI AI imefanya kazi ikuwe rahisi na bado ikue ngumu at the same time kwa sababu mtu hafai kutumia AI kuandika. Lakini ukiandika content, inatoa inatoa content kama umeandika kama AI. Kwa hivo, one of the ways na deal na shida kama hiyo ni kutafuta teknolojia zingine zenye zinaweza nipunguzia AI kwa kazi yangu. Kwa hivo, hiyo ni unachukulia tu mabadiliko vile yako, then unatafuta solution. Hakunanga hile solution yenye, iko set ati lazima utumie hiyo wakati kuna mabadiliko. Kile badiliko iko na shuguli yake ama solution yake. Venye itasidia kuresolve.

Mawasiliano, ile kitu ya muhimu sana ni kumake sure mtu ako clear na instructions zake ama explanations zake za ile kazi amefanya. Ikifika kwa upande wa client, clear communication ni yeye kuexplain zile rules anataka kazi ifanywe nazo very articulately kumaanisha mimi nikimsikiza nitaelewa kila kitu amesema. Ikifika kwa pande yangu kwa kumueleza ile kazi nimefanya. Pia mimi nafaa kuwa the same. Nafaa kuwa very concise. Nafaa kukuwa very well articulated design. Yeye nikimueleza kitu ataelewa fully hundred percent. Kwa hivo clarity ni kitu moja ya muhimu sana kwa mawasiliano kwa kazi yangu.

Zoefu nishawahi pata wa kunishangaza sana ni kunywa pombe wakati nilikuwa university. Kitambo nikiwa mdogo nilikuwa najiambia mimi sitawahi kuwa mlevi. Lakini nilipojoin university nikajipata hiyo ndio ile kitu nimezoea ambayo yanishangaza sana ata nashangaa kama ni mimi mwenyewe. Nilikuwanga najiambia sitawahi kunywa pombe nikuwa mdogo eventually nilimanage kuwacha. Na sahii niko sawa ata nikienda nipige bia moja mbili sitakuwa na hio uzoefu ya kunywa pombe naeza kaa hata mwezi miezi mbili bila kuionja. Kwa hivo huo ndo uzoefu ulinishangaza sana na nilishangaa ni kwa nini nilikuwa nimejipata hapo.

Nikicompare kuandika na kusoma mimi hupenda kusoma kwa sababu naeza soma vitu haraka. Napenda kufikiria kuhusu zile vitu nishawaisoma ama kuhusu vitu nishawaifikiria. Kwa hivo nikisoma kitu kitu ambayo inastimulate akili yangu mi ufurai zaidi. Zangu sana na hiyo si mara mingi kama wakati naitaji kugain knowledge nijue vitu mingi zaidi.

Napenda nyumbani ni room yangu ya kulala, hapo ni kwa sababu ni mahali pangu pa mapumziko, na kama siko hapo kwa nyumba, sana sana mimi huwa nje, sipendi kukaa sana kwa living room, sipendi kukaa sana kwa kitchen. Kwa hivo ile room moja yenye napata inanipendeza zaidi ni yangu ya kulala. Kitu ingine pia mimi sometimes hufanyia kazi hapo kama sijaenda kwa ofisi. Kwa hivyo nikifanyia kazi kwa nyumba pia inanifulfill kidogo na napata the best place ya kufanyia kazi kama hiyo ni kwa bedroom kwa sababu kumenyamanza, ni mahali kuna amani na ni mahali kwa kutulia.

Kwa hivyo nda kwa tamasha ya muziki ilikuwa inaitwa soul fest Souti soul ni one of the favorized brands wauku kenya. Kwa hivyo mimi na girlfriend yangu nilituliamua twende soul fest mwaka mmoja. Ilikuwa tamasha ya kupendeza. Atakama awakufanya tuboeke kwa hivyo nikitu naeza taka kufanya tena in the future. Na naeza taka kuenda nione band ingini apart from yenye niliona iyo wakati Muzika.

Nilijifunza maishani ni kuheshimu watu wengine hata kama tumegombana hio ni kitu moja yenye watu wengi huniambia unakuanga una heshima nyingi wewe ni mtu mtulivu kwa hivo hiyo ndio kitu ambayo nimi naenzi sana kwa maisha yangu. Nikikutana na mtu namweshimu hata kama ni mdogo wangu. Na damu kugombana na mtu itakua ngumu sana heshima ikitangulia before kitu yoyote kwa hii maisha watu wataishi na amani watu wataishi bila kugombana every time.

Mimi hukaa hadi saa tisa sinanga usingizi mwingi sana usiku na hiyo ndo wakati napatanga nikona energy mingi sana ya kufanya kazi kwa hivo mimi hutaka at least niweze kutumia hio wakati mzuri niweze kufanya as much as much work as possible na inapafoka kitu saa tisa hivi usingizi ikianza kukuja najua naeza lala hata for six hours na bado nikiamka itakua asubuhi na nieze kuendeleza shuguli zangu mchana. Usiku ikifika nilale mapema. Ndio niweze kukaa hadi late night tena kama venye leo nimekaa hadi saa tisa usiku.

Kwa napenda ya science sana sana ni physics Yoni kwa sababu physics iko na hisabu. Na hisabu ndo ilikuwa my favorite subject pale shule. Kwa hivo kitu yote ilikua inausi hisabu ama logic ilikua inanifraisha sana. Kwa science ni kikompare zingine kama biolojia na chemistry. Na hata kwa mtiani physics ndo nilipita kuliko biology na chemistry.

Normally huwa tunapatana kwa mtandao kwa video call za whatsapp ama zoom kwa hivyo wakati team imefanikiwa na kitu ama tumeweza kufaulu kwa project fulani huwa tunapanga kukutana physically tunaeza kusherehekea pahali tuneza. Na pia plans zetu za kuimprove kikazi kwa hivo ikifika kwa mafanikio lazima tukutane ndio tuweze kusherehekea.

Wakumbusha wa kuwa kila moja wetu ako hapa ili kuhakikisha timu mzima ama kampuni mzima imefanikiwa. Kwa hivyo mtu mmoja akilegea kazini kampuni mzima itaanguka ama itapunguza performance yake. Kwa hivyo by encouraging kila mtu aweze kujitahidi hiyo inaweza kuwapa morale kwa sababu kila mtu ana work for the benefit of the company si benefit yake mwenyewe. Pengine kama mtu mmoja ame feel leo ako lazy hasiki kufanya kazi. Namwimbie wenzake wamwongeleshe aelewe kwamba pia kazi ya Sales lazima watu wajitahidi na kusiwe na mmoja mwenye analala kazini.

Jamii mimi hushiriki kwa kuattend social meetings. Kuna kuanga na social hall mbili karibu na mahali niko So any topic of discussion yenye wako nayo pale huwa namake sure nimechangia. Kama ni kumake sure tumesafisha mazingira ama kumake sure tumefanya environment imekuwa safe. Kutoka na na wale watu wanajaribu kudhuru watu usiku ama wakati mwingine wowote ama kuongelea kuhusu venye tutahamasisha biashara zetu. Kwa hivo ndo mimi huchangia katika jamii kwa kupeana maoni yangu. Na kumake sure kama memba wa community nimefanya my part sana sana kwa kumake sure sichafui mazingira.

Hunifanya nicheke ni stand up comedy sana sana comedians wa USA kama Andrew Charles Comedy ni kitu yenye huni stimulate akili sana na mimi ni mtu ambaye hupata vitu funny kwa vitu mingi za kawaida zenye pengine mtu wa kawaida hangecheka kuhusu. Kwa hivo nikiskiza comedians na perspective zao wao hunifanya nicheke sana.

Nishawai kulima. Niligrow up nikilima mahali tulikuwa tumekomboa shamba na pia mahali tulikuwa na shamba yetu kidogo. Tulikuwa tunalima sana sana mahindi na maharagwe. Saa ii niko mkubwa kuna mahali pia nimekomboa shamba yangu mi mwenyewe. Nalima matunda ya passion. Nalima mahindi maharagwe alafu pia nalima chakula zingine kama skuma cauliflower. Matunda kama maembe na avocado kwa hivyo kulima kwangu ni kitu ambayo nachukulia ya maana sana kwa hii life na nataka sana kuimprove nieze kuongeza mazao nieze kununua shamba kubwa zaidi ya kulima.

Napenda mpira wa miguu inaitwa chelsea. Na iko kule uk London. Na wa uvaa nguo jazi za blue ama samawati. Kwa hivo hiyo team nilianza kuipenda nyakati nilikuwa naskiza kwa radio. Mtangazaji akitaja watu kama di huwa nabobea sana kwa mpira nilieza kupenda ile team sana kwa sababu nilireasonate nayo kama mwafrika. Na hiyo wakati kwa sababu nilikuwa nawaskiliza kwa radio. Hiyo excitement nilikuwa nayo kubwa sana Especially wakati nilianza kuwaona kwa TV. Na kutoka hapo nikaipenda Chelsea sana. Kwa sababu pia tumeeza kushinda vikombe mingi. Kwa East 21st century na tukaeza kushinda marivals wengi In terms of zile vikombe tumeshinda. Kwa sababu Chelsea ni team kubwa sana ya North London.

Mi hupenda kujaribu vyakula vipya lakini kwa sababu mimi huwa sitravel sana sipatangi opportunity ya kutry new foods. Mahali niko tumezoea staple foods kama ugali githeri mchele na cereals kama ndengu mbosho. Lakini naeza taka kujaribu vyakula vipya sana sana za nchi zingini kama matoke ya Uganda nikitu naeza taka sana sana kukula. Ama seafood ya country zenye ziko kwa island hizo ni chakula ambazo naeza taka kujaribu sana. Na nikipata opportunity ya kutravel nitamake sure nimeenda mahali kama hapo niweze kujaribu hizo chakula.

Mi hupenda kuwa mahali pametulia, mahali ambapo hakuna kelele. Kwa sababu mimi nature yangu, mimi ni introvert. Na mimi ni mtu ambaye sipendi kuongea sana. Kwa hivyo mahali popote nimekaa na pamenyamaza, patanipendeza. Sana sana mahali hunipendeza nikiwa peke yangu ni library ama pia kuko na watu wengine. Kwa sababu pale kila mtu ameenda kukuwa mahali kuko silent, aeze kusoma ama kufanya kazi yake. Kwa hivyo mahali kama maktaba ama mahali ambapo watu wametulia wakifanya kazi yao. Ni mahali patanipendeza zaidi.

Huwa sipendi kucheza ngoma sana na hii ni kwa sababu mimi ni introvert nikiwa mdogo nilikuwa nadhani napenda kukaa mahali kuna watu wengi kwa sababu nilikuwa na ile kuogopa rejection. Lakini siku hizi narealize that watu wakienda kukaa mahali pamoja kuna ugomvi mwingi sana sana wakiamua kuenda kucheza ngoma kwa hivo mimi sipendi kucheza ngoma hata kidogo.

Mbunikona kubwa ya utotoni ni ya kuogelea. Kwa sababu hiyo imekuwa my favorite hobby tangu utotoni na nilikuwa najifunza kuogelea kwa mto. Kila saturday tukitoka shule ama sunday wakati atuko shule tunaenda huko tunahogelea tunashinda huko ila mara mingi ata sikuwa nasikia njaa. Kwa sababu unapenda kuogelea sana adi nataka kuspend as much time as possible nikiogelea huko. Kwa hivyo hiyo kumbukumbu tuu unifuraisha every time.

Niweze kuongeza venye mi nazalisha mimi hulearn vitu mpya kila wakati. Napenda kuenda library, nisome vitabu za historia na philosophy na psychology. Hizi ndio vitu ambazo zinafanya nijielewe zaidi, nielewe nature ya binadamu na nielewe vitu ambavyo mtu anaweza fanya kujiimprove personally na professionally. Nikiimprove professionally najua capabilities zangu zitaimprove na nitaweza kudeliver kazi nzuri zaidi na nieze kufanyia watu wengi zaidi kazi na ikifika mahali pia naeza kuwa consultant nitaimprove na pia nieze kufungua kampuni yangu niandike watu wengine. Kwa hivyo hiyo process ya kulearn na kuimprove itanisaidia nikuwe an expert na an employer.

Kwa kazi mimi hushambulia by working with expert kazi ambayo nafanya najua watu wengi ambao wameifanya miaka mingi kuniliko na pia watu ambao wanaeza ifanya vizuri kuniliko na ninapoencounter any shida yoyote kazini I always look to hawa watu waeze kunisaidia waeze kunipa guidance ama pia nieze kuongea na client akaize kuclarify kazi yake ambavyo anataka ikuwe delivered. Izo njia mbili ndo natumia kutatua matatizo kazini.

Siwezi kuishi nayo ya teknolojia ni simu kwa sababu imekuwa imekuwa important sana kwa maisha yetu. Ikifika kwa mawasiliano kila siku watu huongea na simu na watu ambao wako mbali whether wako nchi yenye niko ama nchi zingine tukifanya nao kazi ama tukiongea kama marafiki ama familia. Simu pia natumia kutuma pesa na kulipa vitu na kununua vitu. Kwa hivyo simu imekuwa kwa maisha yangu sana such that chakula nanunua nayo, marafiki naongea nao kila wakati. Kwa hivyo as part of my deeply personal life, simu ndio nahifadhi sana ama ndio nachukulia ikuwa ya maana sana kwa vifaa zote za teknolojia.

Kitambo nilikuwa napenda kusikiza redio lakini sik hizi sipendi kwa sababu kuna technology mingi zaidi zimekuja kama za video kama youtube sasa siku hizi YouTube kuna podcasts zenye ni long format conversations ambazo ziko kama radio venye watu walikuwa wanaongea except sahii unaeza ona wanaongea na expressions zao za uso kwa hivo communication ya video. Iko way improved na way convenient kuliko ya radio ambayo iko na program specific. Ikona watu specific. Na huwezi badilisha wale watu kwa station. Lakini ikifika mahali kama YouTube ama Facebook. Uneza chagua ule mtu unataka akupe content yenye unataka kuona. Na ukiboeka nayo pia uneza toa ueke ingine.